Mfanyibiashara bora ninaependa kuzungumzia ni Jack Ma. Mwanzirishi wa kampuni kubwa ya alibaba glup kutoka china Jack Ma ni mfano halisi unaoonyesha kuwa mafanikio hayatokani na kuanza vizuri. Bali hutokana na kutokata tamaa, maono na uvumilivu Jack Ma alizaliwa mwaka wa elfu moja na mia tisa na sitini na nne katika familia ya kawaida sana. Alipokuwa mtoto hakuwa na vipaji kipeke darasani. Hasa kwenye masomo ya hisabati. Kwa kweli, alifeli mtiani wa kuingia chuo mara kadhaa. Pia alikataliwa kwenye kazi nyingi. Ikiwemo KFC, banki na makampuni mingine zaidi ya therathini. Hali hii ingemkatusha tama mtu yeyote. Lakini Jackma aliamua kuendelea kujaribu. Badae alifanikiwa kujiunga na chuo na kusomea lugha ya kingeleza. Kisho akawa mwalimu. Ingawa alikuwa mwalimu mzuli. Mshaal ulikua mdogo sana. Ndipo alipogundua fulsa ya mtandao. Mwisho wa mwaka wa elfu moja na mia tisa na tisini. Wakati huo watu wengi chena hawakuamini biashara ya mtandaoni. Lakini Jack Ma aliona mbali. Mwaka elfu moja na mia tisa na tisini na tisa akiwa na malafiki kumi na saba na mtaji mdogo sana, alianzisha alibaba katika nyumba yake. Lengo lake lilikuwa kusaidia na ufanyibiashara wadogo kuuza bidhaa zao kupitia mtandao. Safali ya ikuwe raisi. Kwa miaka kadha, alibaba haikupata faida. Hata hivyo, Jack Ma aliendelea kuhamasisha timu yake kuhusu. Akisema, leo ni ngumu, kesho itakuwa mbaya zaidi. Lakini kesho kutwaa itakuwa nzuri. Kwa muda alibaba ilikuwa kwa kasi kubwa na kuwa moja ya makampuni makubwa zaidi ya biashara mtandaoni duniani. Ilibadilisha kabisa namna biashara ivyofanyika china na duniani kote Jack Ma alifanyikiwa si kwa sababu ya akilipeke. Bali kwa sababu ya uongozi wake amani kwa watu wake na wezo wa kuchukua hatua. Kitu kingine kinachofanya Jack Maa mfanyibiashara bora ni mtazamo wake kuhusu kushindwa. Hei anamini kuwa kushindwa ni sehemu ya kujifunza. Amekuwa akisisitiza kuwa vijana waposi kuogopa makosa. Kwa sababu kila kosa linabeba somo muhimu. Zaidi ya biashara, Jack Maa ni mfadhili wa elimu mazingila na vijana kupitia Jack Maa Foundation. Anaamini kuwa mafanikio ya kweli ni pale anapowasaidia wengine kufanikiwa. Ndiyo maana baada ya kustaafu uongozi wa alibaba. Aliamua kuzingatia zaidi kusaidia jamii. Kwa jumla, Jackma ni mfanyibiashara bora kwa sababu anaonyesha kuwa mafanikio. Hayahitaji mwanzo nzuri, bali moyo usiokatatama. Kutoka kwa wanafunzi, kutoka kwa mwanafunzi aliyefeli, mara nyingi hadi kuwa bironia anayeheshimika duniani. Safali yake ni somo kubwa kwa yeyote anayetamani kufanikiwa katika bishara au maisha kwa jumla.

Usiku kabla ya kulala huwa ni na utaratibu malumu unanisaidia kutulia kutafakali siku yangu na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Utaratibu huu ni muhimu sana kwa sababu unisaidia kuwa na afia njema ya mwili na akili. Na pia kuamuka nikiwa na nguvu siku inayofuata. Kwanza kabisa baada ya kumaliza shuguli za mchana na jioni hua napunguza matumizi ya simu na vifaa vya teknolo, vya kitreke elektroniki. Hii ni kwa sababu muanga kutoka kwenye simu au komputer unaweza kuwathiri usingizi. Bada yake ujalibu kutumia muda huo kufanya mambo mepesi kama kusikiliza muziki wa taratibu au kusoma kitabu kifupi. Hi unisaidia akili yangu kupumzika taratibu. Pili hua ninajitalisha kimwili kwa kuoga maji ya uvuguvugu. Kuoga unifanya nijisikie msafi, mtulivu na tayali kwa pamumapumziko. Bada ya kuwoga, kufa nguwo za kulala zilizo huru na zenye kustarehesha ili muili uwe huru kabisa. Bada ya hapo, huwa nakula chakula chepesi au kunywa kinywaji cha joto kama maziwa au chai ya rangi bila kafeini. Hii unisaidia kuepuka njaa usiku na pia utuliza tumbo. Huepuka kula chakula kizito sana kwa sababu kinaweza kunifanya nishindwe kulala vizuli. Sehemu muhimu sana ya usiku wangu ni kutafakali siku niliopita. Ujuliza maswali kama nimefanikiwa kufanya nini leo. Nimejifunza nini kipia. Ni wapi naweza kujibolesha kesho. Wakati mwingine uhandika mawazo haya kwenye daftari. Hi unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuingia kitandani nikiwa na amani ya moyo. Kwa bathi ya nyakati uchukua dakika chacha kuomba au kutafakali kimia kimia. Hi u nipa utulivu wa ndani na kunisaidia kushukulu kwa siku niliopata. Amani nashukla unifanya nijisikie salama na mwenye matumaini. Hatimae kabla ya kulala huwanda mambo machache ya kesho kama nguwo nta kazova au ratiba ya shukuli za asubui. Hi unisaidia kuondoa wasiwasi wa kesho na kulala. Kwa amani zaidi. Kwa jumla, kile ninachofanya usiku kabla ya kulala unisaidia kuwa na nithamu, utulivu, wakili na usingizi mzuli. Utalatibu huu mdogo unamchango kubwa sana katika afya yangu na mafanikio ya maisha kila siku. Asante.

Kazini kila mtu ana udhaifu fulani. Na nami si tofauti. Kile kinachotofautisha na wengine si kutokuwa na udhaifu. Bali ni jinsi ninavyoutambua kukubali na kushughulikia kwa njia chanya ili usiathiri utendaji wangu na maendeleo ya kazi. Kwanza kabisa huanza kwa kujifahamu. Hujiuliza kwa uaminifu ni maneno gani nina udhaifu. Kwa mfano, kuna wakati naweza kuchelewesha kazi kwa sababu ya kutaka iwe kamilifu sana. Au kushindwa kusimamia muda vizuri napokuwa na majukumu mengi. Kutambua udhaifu wangu unisadie kwanza kutafuta suluhisho mapema badala ya kujilaumu. Hatua ya pili ni kukubali udhaifu huo bila aibu. Kuamini kuwa kukubali udhaifu si ishara ya kushindwa, bali ni hatua ya kwanza ya kujiboresha. Ninapokubali kuwa kuna jambo, ninalohitaji kuboresha huwa tayari kujifunza na kubadilika. Tatu, huweka mikakati ya vitendo ya kujishugulikia udhaifu huo kwa mfano. Ili kujiboresha usimamizi wa muda, hutumia ratiba, orodha ya kazi za siku na kueka vipaumbele. Kazi kubwa huigawa katika sehemu ndogo ili isionekane zito sana. Hii hunisaidia kumaliza kazi kwa wakati na kupunguza msongo wa mawazo. Ne huwa naomba mrejesho kutoka kwa wakumbwa wangu au wenzangu kazini. Maoni yao hunisaidia kuona mambo ambayo huenda siyatambui mwenyewe. Kupokea mrejesho kwa moyo wa kujifunza hunifanya nijiboreshe na kuimarisho uhusiano kazini. Hatua nyingine muhimu ni kujifunza zaidi. Ikiwa udhaifu wangu, uhusiana na ujuzi fulani kutafuta mafunzo kusoma vitabu au kujifunza kutoka kwa wenzangu wenye uzoefu zaidi. Naamini kuwa kujifunza ni mchakato unaoendelea hasa katika mazingira ya kazi yanayobadilika kila wakati. Pia ujifunza kuomba msaada inapobidi. Bada ya kujilazimisha kufanya kila kitu peke yangu, huwasiliana na wenzangu na kushirikiana nao. Ushirikiano hunisaidia kufidia udhaifu wangu na pia uimarisha kazi ya timu. Mwisho kabisa, hujipa muda wa kujitathmini mara kwa mara. Kuangalia maendeleo yangu na kuona kama mikakati inayowekwa hufanya kazi. Ikiwa haifanyi, hubadilisha mbinu na bila kukata tamaa. Ninayojua kuwa kujiboresha ni safari, sio tukio la mara moja. Kwa jumla, inashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kujifahamu, kukubali, kujifunza na kuchukua hatua. Njia hii hunifanya nikue kitaaluma najiamini zaidi na kutoka mchango mzuri kwa kazi na taasisi ninayofanyia kazi. Asanti.